Kweli kwa maoni yangu, timu bora ya mpira wa kiragmi ya kimarekani ni New England Patriots. Kwa sababu ninapenda timu hii ni, wameshinda Super Bowl kwa mara kadhaa tuseme kama mara sita hivi. Pia, inasemekana ya kwamba bado wanazidi kujikaza na wameendelea kufika kwenye fainali kubwa kwa mfano Super Bowl. Pia, wamesemekana kurekodi kwa ushindi kwa mara nyingi sana. Kwa kweli ni ngumu kukuwa na ushindi mara nyingi, ila New England Patriots wamejikaza na kukua na ushindi mara mingi. Wana wachezaji mashuhuri kwa mfano Tom Brady ambaye ameshinda mataji mengi sana. Mchezo mkuu wa timu hii ni wakati ambapo walishiriki kwenye Super Bowl na wakati walijishiriki kwenye National Football League. Kwa kweli, mimi napenaa mchezaji ambaye ni Tom Brady kwa sababu amejionyesha kwa nidhamu, utiifu na hata kufanya kazi yake bila kupinga kitu chochote. Ameisaidia timu yake kushinda mara mingi na, ama ameongoza timu yake katika ushindi. Wakati ambapo ninaitazama mchezo ama timu yangu ikicheza, kwa kweli mimi hujawa na furaha na pia napenda kutazama kwa sababu ninaweza kuona mchezaji ambaye ninayependa zaidi. Ambaye hapa leo awali nimesema ni Tom Brady. Kwa kweli timu ya New England Patriots, it inazidi kujikaza na kujikakamua na kujionyesha ya kwamba ina uwezo zaidi ya jinsi ambavyo tunaitazama.

Kwa kweli, kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu cha tumbo lisiloshiba, ambalo kitabu hicho kiliandikwa na mwandishi Said Ahmed Mohamed. Aliandika kitabu hiki ambacho ni kikubwa ila kina hadithi fupi fupi. Kitabu hiki cha hadithi kinatufunza vitu vingi katika maisha. Kwa mfano, kuwa na maadili kwenye maisha yako. Ya pili, inatufundisha ama kututahadharisha na tamaa na ufisadi. Jambo la tatu ni, inatuonyesha changamoto ambazo watu wachanga wanapitia kwenye jamii na jinsi wanavyokumbana nazo. Na pia, inatufunza kwa watu wenye ni wa kweli. Mhusika mmoja ambaye niliyempenda zaidi kwenye kitabu hiki ni Samweli Samweli alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye alitoka kwenye familia isiyojiweza Alipokwenda huko alikuwa mwanafunzi aliyekuwa mwerevu na alijikaza katika shughuli zake za kule darasani kama masomo Ila katikati ya barabara, Samweli alipatana na msichana mmoja ambaye alimtazama na akaona huenda atasoma vyema ataweza kufanikiwa. Kwa hivo msichana huo alijiunga na Samweli na kuingia katika maisha yake, akawa msaidizi. Mwanzo kabla hawajapatana, Samweli alikuwa anakunywa uji mweupe hata bila sukari. Na baada kupatana na msichana huo na kumkubali awe mchumba wake, maisha yalibadilika ghafla bin vuu. Alipokuwa anatoka darasani, samweli alipata chakula kimeandaliwa. Aliyenishauri nisome kitabu hiki ni mwalimu wangu wa kidato cha tatu. Tulipokuwa kidato cha tatu kitabu hiki kilikuwa kimepitwa na wakati wake ila mwalimu alinishauri nikisome ndiposa nikaweze kupata mafunzo yanayostahili, nikaweze kuelewa jamii ya sasa, nikaweze kuelewa kuhusu ufisadi, tamaa, mapenzi na vitu ambavyo vinaendelea kwa nchi ya sasa. Kwa kweli, ningependa kusoma vitabu vingine zaidi vilivyoandikwa na Said Ahmed Mohamed. Mwandishi huyu ana muandiko wa kuvutia na yeye hutumia mambo ama vitu vingi ambavyo vinaweza kukuelezea mambo kwa kina kwenye jamii vinakufunza, vinakutumbuiza na ata kukutahadharisha na vitu ambavyo vinaendelea kwa jamii. Kwa hivo msichana huo alijiunga na Samweli na kuingia katika maisha yake, akawa msaidizi.

Uzoefu wa kushangaza ambao umewahi kunipata na uliniadhiri sana ni kuamka usiku wa manane kuitumia simu yangu. Nilikuwa naamka usiku wa manane naingia kwenye mtandao natizama video kwenye TikTok. Nikimaliza nakuenda kule Instagram naangalia video za watu. Nikimaliza natoka naenda kwenye Facebook naenda natizama video. Nikimaliza naenda natizama video ndefu kule YouTube. Mara nyingi nilijipata sijalala hadi asubuhi. Jambu hili liliniathiri kwa mfano kila asubuhi macho yangu yalikuwa yamefura kwa sababu ya kukosa usingizi ama kutolala kabisa. Nilishindwa hata kufuata ratiba kwa sababu nilishinda nikisinzia siku mzima. Kwa hivo ilikuwa vigumu kwangu kutumia ratiba yangu. Nilishindwa kufanya vitu ambavyo nilifaa nifanye wakati wa mchana. Mara nyingine nilichelewa kazini sana na bosi wangu alinikashifu mara kadhaa wa kadhaa na kunipa onyo kali. Wakati mwingine nilienda kazini na hata kushinda nimelala kwenye kazi bila ya kufanya jambo kwa sababu nilihisi kana kwamba mwili wangu ulikua umelegea sababu ikiwa kutolala vyema. Binadamu anafaa alale masaa sita ama nane kila usiku ndiposa mwili na hata akili ikaweze kutulia. Ila kwangu mimi nililala kama masaa mawili ama lisaa limoja. Kwa hivo iliniathiri sana kwa maisha yangu. Jinsi ambavyo niliweza kukabiliana na tatizo hili ni kuizima simu yangu ninapokwenda kulala. Kila mara nilipojua nakuenda kulala ama wakati wa kulala, niliizima simu yangu na kuieka mbali ndiposa nisiweze kuifikiria wala kuamka usiku wa manane kuitumia. Jambo la pili niliweza kufanya ndiposa kukabiliana na changamoto hii ni kulala mapema. Nilifuata ratiba yangu kwa umakini na wakati wangu wa kulala ulipofika nilikuwa nalala kwa mapema. Na jambo la tatu ambalo nilifanya ni kufuata ratiba yangu kwa masaa. Nilifanya jambo ambalo nilifaa kufanya kwa masaa hiyo na masaa hayo yanapoisha nilisonga kwa jambo lingine ambalo lilifaa lifanywe. Kwa hivo hii ilikuwa kwa urahisi wangu kwa sababu niliweza kufanya mambo ambayo nilifaa kufanya mchana mzima. Ndiposa nikaweze kulala usiku vyema. Kwa kweli, kuamka usiku wa manane kutumia simu yangu, si jambo la busara ambayo nilikuwa nimezoea ila kwa sasa nimeweza kujifunza kuacha na kwa kweli ninaona kana kwamba nimeweza kushinda uzoefu huo.

Msongo wa kazi ni nini? Hii ni hali ya kuwa na kazi nyingi na mdamfupi wa kukamilisha kazi hiyo. Kwa kweli, msongo wa kazi huleta uchovu wa akili na hata mwili. Na wakati mwngine, mtu huhisi ni kana kwamba, anataka kukata tama na kazi hiyo. Wakati ni na msongo wa kazi, mimi hufanya mambo yafuatayo. Kutofauti kazi na orodha Kwa kazi, kwa kila kazi, kuna sehemu ambayo ni nzito kuliko sihemu nyingine. Kwa hivo, mimi hugawa kazi yangu na orodha kutoka nzito hadi nyepesi ndiposa nikaweze kwanza na kazi nzito, kisha nimalizie na kazi nyepesi ya pili, mimi ujaribu kutafuta wasia kwa wenzangu diposa nikaweze kupunguza msongo wa mawazo mengi nilionayo. Kwa kweli unapotafta wasia ama maoni kwa wenzako, unaweza kupata sababu ya ama kueza kutatua kazi hiyo bila ya kuwa na msongo mengi wa mawazo. Jambo la pili ambayo mimi hufanya, wakati kuna msongo wa kazi, ninapoifanya kwa muda mrefu, mimi ujaribu kutafta mda kidogo, Ndiposa nikaweze kumpumzika. Na ninapo pumzika, ninafanya jambo ambalo ninapenda kama kwa dakika tano ama kumi. Mimi huweza kutuliza akili yangu na ninaporeja kazini, Mimi huweza kuifanya vyema na kwa ukamilifu. Pia, mimi hujitia nguvu wakati nina msongo wa kazi nyingi. Ninajikumbusha ya kwamba, Ninaweza kabiliana na jambo hili hata kama nimepewa mda mfupi. Pia, mimi hutumia mda ipasavyo. Ninapoteng ninapopewa msongo wa kazi, mimi huunda ratiba yangu haraka ambapo itaniwezesha kutumia mda viema na itaweza kunisaidia kumaliza msongo huo wa kazi kwa haraka. Kwa kweli msongo wa kazi saa zingine, huchosha akili na hata wakati mwngine, hufanya mtu ahisi ni kana kwamba hataweza kazi hiyo. Ila unapojipanga ama kuwa na mpangilio unaofaa na kujitia nguvu na kukabithiana na jambo hilo vyema, unaweza kumaliza kazi hiyo kwa mda unaofa.

Kwa kweli, mimi nilizaliwa Mombasa pahali kunapoitwa kilifi kijijini cha mkoroshoni. Kwa kweli Mombasa ni pahali pakuvutia sana na watu wengi hupenda kuenda huko kama wakati wa likizo ama mapumziko yao. Mambo ambayo ama vitu ambavyo nivyakuvutia huko ni vitu kadha wa kadha. Kwa mfano, kuna fort Jesus pale Mombasa. Hata wazungu huenda hapo kutazama mjengo huo na hata kupiga picha. Pia kuna mahali ambapo kunaitua Kilifi Creek. Watu huenda kutembea hapo kwa sababu ni pahali pazuri pa kutembea na hata ni pahali pazuri pa kwenda kuogelea na familia yako. Kuna sanaa na utamaduni mwingi ambayo ni ya kuelimisha na kupendeza huko mjini Mombasa. Pia kuna shimba hills ambapo kuna maji mazuri, mchanga mzuri na ata mandhari ya kuvutia, kukaa na hata kupigia picha. Ya mwisho kuna mahali ambapo ni pwani za kilifi, kuna mchanga, mwepesi, maji ya kuvutia kwa rangi yake na hata kuna fukwe kama vile watamu. Mambo mazuri ambayo ninakumbuka nilipokuwa mtoto nikiwa huko mjini ni kwenda kuogelea kule pwani na kuchezea kwa mchanga hiyo. Kwenye michanga hiyo sisi tulienda kuijenga majumba yetu ya utotoni. Kisha tunangoja maji itoke kwenye bahari na kuja ufukweni na kuiosha nyumba hiyo. Wakati mwingi tulipoona maji yakitoka baharini na kukaribia nyumba zetu tulipiga nduru huku tukishangilia. Kinachofanya uwe mji wangu maalum nilizaliwa huko na kulelewa huko kwa miaka kadhaa kisha wazazi wangu wamejenga nyumba. Nyumbani kwetu huko huko. Mimi huhitaji kurudi kule mjini Mombasa wakati ambapo nimefunga shule ninapokwenda likizo. Mimi wazazi wangu na hata ndugu zangu huandamana moja kwa moja hadi kwenda nyumbani kwetu Mombasa. Kwa kweli, pahali nilikozaliwa ni pahali kwa furaha na hata watali hukuja kutizama na kutumia likizo zao huko Mombasa.

Mimi ni na sera kadhaa ambazo mimi huona ni muhimu katika kampuni. Kuna pokuwa na sera hizo kwenye kampuni zinasaidia muajiri na hata wafanyikazi kufanya kazi yao kwa ubora na hata bila malalamishi. Sera ya kwanza ikiwemo usawa. Kunapokuwa na usawa kwenye kazi inasaidia wafanyikazi wakaweze kufanya kazi kwa upendo na bila vita ama muvurugano. Kwa mfano, mwajiri anapopendelea wafanyi kazi wengine na kuwaonea wafanyi kazi wengine, jambo hili linaweza kueneza chuki kati ya wafanyikazi na kuwafanya kushindwa kukaa pamoja ama kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hivyo, kazi haitaweza kufanyika kwa haraka ama haitafanyika ipasavyo. Ila kunapokua na usawa, wafanyi kazi wote hua na upendo na umoja kufanya kazi pamoja. Jambo la pili ni kushughulikia malalamiko. Wafanyikazi wanapokenda kwa mwajiri wawo na kuyaleta malalamiko yao, mwajiri wao anafaa ayaskize na ayatilie maanani. Na pia mwajiri anapowapea wafanyikazi malala miko yake, wafanyikazi wanafaa wamsikize na kutilia malalamiko hayo maanani. Jambo la tatu ni kuangalia maoni. Huenda kuna mkutano wa wafanyikazi na mwajiri wao na huenda mfanyikazi ama mwajiri atoe maoni wanafaa kusikizana na kuelewana ndiposa wakaweze kujua jinsi ambayo watakabiliana na maoni hayo. Jambo la nne ni kuwapa motisha wafanyikazi. Kwa kweli, mara nyingi wafanyikazi wanahitaji motisha ndiposa wakaweze kufanya kazi yao kwa ubora. Wakati mwingine wanakabiliana na changamoto kama kuwa na kazi mingi na muda mfupi wa kukamilisha na mara nyingi wao hujikaza na kutilia masaa maanani na kukamilisha kazi hiyo kwa muda unaofa. Kwa kweli mwajiri, anafaa kuwapa motisha marakadha wakadha kama mfano kuwasherehekea kila mwisho wa mwezi kuwaandalia mankuli na kuwapongeza. Na wakati mwingine, hata mtu anapofanya jambo, anafaa apewe angalau zawadi kidogo ya kumpa motisha. Jambo la tano ni kulipwa kwa wakati ufaao. Kwenye kampuni, kama mfanyikazi na mwajiri, wame agana ya kwamba kila tare 25 mwajiri ata mpa aliyemwandika kazi mshahara wake. Kila tarehe hiyo, mwajiri anafaa afanye hivyo hata bila kukumbushwa na mfanyikazi wake kwa sababu hiyo ni sera ambayo inasaidia katika kazi. Jambo ni lingine. Jambo la sita ambalo ni sera muhimu katika kampuni ni kukua na usalama. Muajiri na wafanyikazi wake wanafaa kuwa na usalama wanapofanya kazi yao. Hawafai kuhisi kana kwamba kunatisho ama jambo ambalo linaeza kuwaharibu ama kuwapa magonjwa. Kwa mfano, kama kuna kazi ya kampuni ambayo wanatengeneza vitu na kuna kemikali ambazo wanatumia kali, mwajiri anafaa ajue jinsi ambavyo atakabiliana na jambo hilo. Diposa wafanyikazi wake, kampuni yake na hata yeye mwenyewe wakaweze kuwa salama. Jambo la saba ni kukua na uwazi. Kwenye kampuni kila mtu anafaa kuwa na uwazi, mwajiri na hata wafanyikazi. Huenda kampuni haiendi vyema na hakuna pesa ya kutosha, muajiri anafaa awe muazi kwa wafanyikazi wake na kuwaelezea mambo ambayo anakumbana nayo kwenye kazi. Na pia huenda wafanyikazi wamefanya kazi bila mwajiri wao kuwa hapo wanafaa kwa uwazi kwa pesa ambazo wamepata ama malipo ambayo wamepata kutokana na kazi ile. Ya mwisho ni kuwa na maadili mema. Mfanyikazi na hata mwajiri wanapokuwa na maadili mema kazini kazi hufanyika vyema kwa sababu maadili mema inasaidia watu kuheshimiana na kutizamana kwa nidhamu bila ya kuwa na mvurugano wala vita.

Pili mimi hupenda picha picha ni ya maana sana kwa sababu unapopiga picha kwa mfano Unapoenda na marafiki zako kutembelea mbuga la wanyama Unafaa upige picha kwa sababu itakua kama ukumbusho Unapopiga picha hizo utakaa nazo na kila mara utakua ukizitizama unazipata ukumbusho wa jinsi ambavyo mlikuwa na marafiki zako na kujivinjari kule kwenye buga la wanyama. Sababu nyingine ya kukua na picha inafanya inakua kama kumbu kumbu. Kwa mfano, unaweza ukapiga picha na mtu na kwa bahati mbaya mtu huyo anaweza kufariki. Kwa hivo, unapokuwa na picha ile inakusaidia kama ukumbusho wa huyo mtu kila mara kwa mara. Kwa hivo, picha ni kezo muhimu na mimi napenda kupiga picha sana.

Kwa kweli, mimi hufanya vitu kadha wa kadha ndiposa nikaweze kulinda mazingira. Kwa mfano, kupanda miti. Unapopanda miti mingi huvutia hewa safi. Kuna pokua na miti mingi, inapunguza hewa chafu zinazotoka kunye moshi ya kampuni ama moshi ya kuchoma plastiki. Pia miti hutumika kama kivuli kwa wanadamu na hata wanyama. Jambo la pili ni kushiriki kwenye kampeni za usafi. Kwa mfano, kufagia uwanja. Kama jamii, mnaweza kuungana kwa pamoja na kufagia uwanja. Jambo la pili, mnaweza kuokota taka kwenye misitu. Kunapokuwa na takataka kwenye misitu inaathiri wanyama ambao wanaishi kwenye misitu. Kwa hivo ni vyema takataka zote ziokotwe na zitupwe kwa njia ipasavyo. Jambo la pili ni kuzuia ukataji wa miti ovyo ovyo. Kwa kweli binadamu hukata miti ovyo ovyo Ila ndiposa kulinda mazingira kunafaa kuwa na mikakati ambayo inaeleza miti isikatwe ovyo ovyo na mtu anapokashifu jambo hilo anafaa awe na faini ama apewe jambo ambalo atafanya ambalo ni la kumfunza asikate miti ovyo ovyo. Jambo la pili ni kupunguza takataka. Kwa mfano unapochonga mandizi ama viazi. Taka hiyo unaeza itupa kwenye shamba ndiposa ikaweze kutumika kama mbolea. Na kunapokuwa na plastiki usizichome bali unaweza kuzihifadhi na kuzitumia kwa njia ingine ipasavyo. Kwa mfano unaponunua mkebe wa sabuni sabuni hiyo inepoisha unaweza iosha na kutumia mkebe huo kuweka vitu kama chumvi, sukari na hata sabuni zako zingine.

Mkweli, ninaisia tofauti tofauti kusiana na wasilisho. Ila jambo la kwanza ni, je, wasilisho ni nini? Wasilisho ni moja wazo wanjia mbadala za kuwasilisha tarifa ama mawazo. Unapo jaribu kuwasilisha wasilisho unatumia njia katha kwa mfano mdomo. Kuzungumza na watu kwa kina na kuwaelezea jambo ambalo ungependa wajue ndiposa wakaweze kuelewa kutoka kinyoani mwako njia ya pili ni maandishi Unapo andika barua, barua pepe ama memo inatumika maranyingi kule kazini, kuomba kazi, kuomba ruhusa ama kuomba msamaha kwa wakubwa wako ama mwajiri wako njia nyingine mbadala tunayotumia ni meseji. Kutuma meseji ni njia ya kidigitali ambao watu hutumia kufikisha wasilisho wao. Kwa kweli njia hizi zote zinaboresha ujumbe. Unapotumia njia hizi tatu zinaweza kusaidia watu kuelewa ujumbe ule viema bila kuwa na utatanishi wa uote. Wasilisho ni tofauti tofauti. Kuna wasilisho ya kielimu. Kwa mfano mkubwa wa shule anapozungumza na walimu na wanafunzi kuambia matarajyo yake kwenye shule na mambo ya naayofa kufanyo shuleni na siyo fanyo shuleni. Pia, kuna wakitalamu. Wakitalamu ni kama hiyo ambayo tunatumia, maandishi, ambayo inatumika kule kazini, kwa wakubwa wako, kuomba kazi, kuomba msama kwa walio kwa jiri. Na pia kibiashara. Ya kibiashara unaweza kutumia mdomo, maandishi na hata meseji. Kwa mfano, unapotaka kufanya biashara fulani na mtu, unumunaweza kuzungumza ana kwa ana na kueleze ana kusu biashara hiyo. Na iwapo mtu huyo akombali, unaweza ukatuma baru wa pepe. Na kama ni rahisi kuzungomza na huyo mtu pia, unaweza kumpigia simu ama kumtumia meseji. J. Umuhimu wa wasilisho ni nini? Wasilisho inaweza kuongeza uhusiano. Kwa sababu unapo tuma ujumbe wako ama kuwasilisha jambo unalotaka watu wajue, watu huweza kukuelewa mambo unayotaka na inaongeza uhusiano wako katiyako na wafanyikazi wako, marafkizako, walio kwa ajiri na hata wafanyabiashara wenzako. Umuhimu mwngine wawasilisho ni inaweza kusaidia watu kukuelewa. Kwa kweli unapojaribu kuweka wasilisho wako kwa watu, watu huweza kukuelewa kwa kina ama kwa ndani jambo ambalo unataka litiliwe manani. Pia unapotumia wasilisho inakusaidia kwa uwazi na kwa kweli unapokuwa na uwazi inakusaidia watu kukwamini. Sababu wakati mwingi ambapo hauna uwazi watu hawakuta kukwamini. Kwa mfano, kama ni kazini ama kibiashara, uenda biashara inaenda vibaya, unaweza ukazungumza na alie kwa ajiri ama mwana biashara mwenzako na kumueleza kwamba kwa sasa biashara haiendi vizuri. Kama ana maoni ama ni njia gani mtakayofaa kutumia ndiposa kuisaidia kazienu. Hii itaongeza uwazi na uhusiano katiyako na mnaofanya kazi nao ama walio kuajiri ama ulio wajiri. Kwa kweli wasilisho ni muhimu katika maisha yetu ya kila siku.

Kweli, mimi hupenda mboga mingi na aina tofauti tofauti kwa mfano, sukuma, spinach, kabeji na hata mboga kali. Mboga kali mara nyingi hupatikana kwenye misitu ama mashamba yalio achiliwa na hayalimwi mboga hizo hukua uko. Kwa kweli, nina sababu kadhaa za kupenda spinach kwa mfano, spinach inaladha nzuri sana. Unaweza ukala spinach kwa ugali ama kwa wali. Sababu nyingine ni rahisi kutayarisha. Kwanza unakata kitunguu yako, unaweka mafuta, kitunguu inapokuwa tayari, unaweka nyanya zako kisha unaweka spinach. Haichukui muda mwingi kutengeneza. Pia, spinach ni kwa bei nafuu kuliko sukuma ama kabeje. Kwa kweli unapokuenda hata sokoni kununua spinach, siya bei iliyo juu ila ni kwa bei nafuu. Spinach inamanufa mengi kwa maisha ya mwanadamu. Mwanzo, unaweza kutumia kama mboga ambayo tumeisema kwa awali, kutumia mboga ikiwa mboga ya ugali, wali na hata vyakula vinginevyo. Na pia unaweza ikatakata vipande ndogo ndogo na kuitumia kama saladi kwenye vyakula vyako. Unaweza kuitumia kama saladi kwenye mchele, pilau na vyakula vinginevyo. Pia sababu ya mwisho ni kwamba, spinach huivya kwa haraka. Kwa kweli, unapotizama mboga zote, spinach ndio mboga ambayo inaivya kwa haraka zaidi kuliko zile mboga zingine. Pia, kutengeneza mbiga hiyo, haitaji viungo ama vitu vingi. Ninyanya, kitunguu, mafuta na mboga yako. Na unapofanya hivyo kwa kweli kukuwana ladha tamu. Spinach ina manufaa katha wakatha katika milietu na hata mifupa. Manufaa ya kwanza ni, spinach ina vitamin E, inayosaidia nguvu na ubora wa macho. Tunapokuwa na ubora wa macho kwa kweli, mara mingi utapata si watu wengi wanavaa miwani. Kwa hivyo ndiposa ukaweze kuboresha macho yaku na kuipa nguvu zaidi. Unafaa kutilia manani kula spinach mara kadhaa kwa wiki. Manufaa ingine ni inafiber. Fiber husaidia binadamu katika kurahisisha choo, ndiposa mtu asiteseke na choo kigumu. Mara mingi watu huteseka wanapokuenda kule chooni, unapata mtu anatoa choo kigumu na anapata na maumivu mingi. Ila unapokula spinach kwa uwingi inazuia kupatikana na mambo ama nuksi kama hizo za kukua na choo kigumu ama kumia unapotaka kuenda chooni. Pia inasaidia mifupa kuimarika kwa sababu inavitu kama calcium, vitamin K na hata magnesium. Hizi tatu zinatumika kupunguza hatari ya kuharibika kwa mifupa yetu. Kwa kweli, mifupa ya binadamu inafakuimarika. Sababu isipochungwa vyema, utapata mtu hata anapoanguka kidogo, anaanza kuvunjika ama anaumia kwenye mifupa sana. Ila unapokula spinach kwa uwingi inakupa hiyo vitamin K, magnesium na hata calcium inazuia kuharibika kwa mifupa yetu kwa haraka. Spinach inatumika katika kuthibiti viwango vya sukari kwenye damu na inasaidia sana wagonjwa ambao wanapitia ama wanashida za kisukari. Kwa hivyo huwenda ukona mgonjwa ambaye anashida kisukari, anafaa ale spinach kwa uwingi, diposa ikaweze kuthibiti viwango hivyo vya damu, ku vya sukari kwenye damu.

Kwa kweli nina hisia tofauti tofauti kuhusu tathmini za kazi. Kwanza, tathmini ni nini? Tathmini ni njia ya kupima, jinsi mtu anavyo kamilisha kazi yake, ndiposa kujua kana kwamba anaifanya kwa ubora ama anastahili kuboresha sehemu fulani ama fulani. Kwa mfano kule kazini mwajiri wako anaweza kukupima kwa kazi ambayo unafanya. Mwalimu wako darasani anaweza kupima tathmina yako unavyoifanya. Kwa mfano unapokuwa darasani mara nyingi mwalimu anaipima kazi yako. Mara nyingine mwalimu hukupongeza na kuambia utie moyo huo huo ina maana uzidi kufanya jambo hilo sana. Na wakati mwingine, atakusihi ujaribu kuongeza ama kuboresha kazi hiyo. Unapoambiwa hivyo ina maana ya kwamba kazi hiyo uliifanya vyema ila si kwa ubora wake. Kwa hivyo, unafaa ujaribu vitu vingine, ndiposa ukaweze kuboresha kazi yako. Mara mingi tathmini huleta hisia ama kuamsha hisia tofauti tofauti ambazo zinaleta mambo kadhaa kama vile furaha na ata kuridhika kwa nafsi. Mwajiri wako kule kazini anapokuambia kwamba unafanya kazi njema na uzidi kufanya kazi hiyo kwa njia hiyo, wewe huhisi kwamba umeridhika kwenye moyo na inakupa motisha wa kutaka kufanya kazi hiyo kwa wingi na kwa ubora wake. Kwa hivo, tathmina hiyo inafanya uwe na furaha na ata uweze kuzidi kutia fora kwa kazi yako. Ya pili wasiwasi. Huenda kwa mfano, mwajiri wako anapokuuliza kitu kule kazini, kisha ujibu kitu hicho. Mara mingi utakapojibu swali hilo, uajiri ni tofauti. Mwingine utakapojibu atanyamaza kisha akutazame kwa mshangao. Sasa unaeza shikwa na wasiwasi kwa sababu hujui. Kwamba nimejibu swali hili kwa ubora ama mbona mwajiri wangu anashangaa. Jambo hili hukupa wasiwasi. Tutizame hata pale darasani. Unapofanya kazi yako, kisha mwalimu, kisha mwalimu akupe kitabu, akuregeshee kitabu na anyamaze akutizame. Kwa kweli wewe husikia ni kana kwamba dunia inafaa ipasuke ikumeze. Kwa sababu una wasiwasi haujui ni jambo lipi baada ya mda huo wa kunyamaza mwalimu atasema. Kwa hivo tathmina kazini kuleta pia wasiwasi. Tathmina pia inaleta motisha. Huenda umefanya kazi yako vizuri na mwajiri wako akakupongeza kwa zawadi ama kwa kukupigia makofi kwa kukupandisha cheo. Inakupa motisha wa kujifunza na kuboresha mambo ambayo ulikuwa umefanya hapo awali. Kwa hivo inakua rahisi kwako kujifunza bila wasiwasi yoyote maana umepata motisha ile kutoka kwa muajiri wako. Kwa hivo inamaanisha kwa ya kwamba ulikuwa umefanya jambo jema ama ulikuwa umefanya kitu ama kazi kwa ubora wake. Kwa kweli, Tathmina ina uwezo wa kuziamisha hisia kadha wa katha ama hisia tofauti ambazo zinatumika na binadamu kwa sababu unapokuwa na wasiwasi unaweza kufanya kazi yako bila kuifanya kwa ubora, unapokuwa na furaha unaezaifanya kwa ubora na unapokuwa na motisha unaifanya kwa ubora. Ila ningetaka watu waelewe ya kwamba, tathmina si mwisho wa maisha. Kila siku tunapoamka, tunaamka kujaribu, tukaweze kufanya kwa ubora. Ila tunaposhindwa leo, kesho pia tutajaribu. Kwa hivo, tathmina sio mwisho wa maisha.

Kwa kweli, mafanikio ya kibinafsi ni nayothamini kazini ni mingi. Ila, nitaanza kuelezea kuhusu nini ambayo inaitwa mafanikio ya kibinafsi. Haya mafanikio ya kibinafsi ni yale unayojua na hata kujivunia kwa juhudi zako za kibinafsi kazini. Na mafanikio ya hayo hukupa motisha na kukusaidia ndiposa ukaweze kuzidi kuboresha kazi yako na kujua uwezo wako kule kazini. Nina mafanikio ya kibinafsi ambayo ninayothamini kazini machache kwa mfano kuongeza ujuzi na stadi. Kwa kweli, unapoongeza ujuzi na stadi, unaweza fanya hivyo kwa kuzidi kusoma, kule chuo kikuu bado unapokuwa kazini, na unapofanya hivyo hii hufungua nafasi nyingi na hata cheo mpya. Kwa mfano, kama wewe ni nasi, unaposoma zaidi, unaweza kumaliza na kuwa daktari. Kwa hivo, unapoongeza ujuzi na stadi zako na kuwa daktari, cheo chako hupanda, unatoka kuwa nasi, unakuwa daktari. Na mara mingi, unaweza fanya kazi zote mbili, kuwa nasi na hata kuwa daktari. Jambo la pili ni kukamilisha kazi kwa wakati unaofaa. Kwa kweli, kama mfanya kazi, ninapokamilisha kazi yangu kwa muda unaofaa, hunionyesha ya kwamba mimi naheshimu masaa na nina uwezo ama ujuzi wa kufanya kazi yangu vyema kwa masaa ambayo ninastahili. Kwa hivo hii itazuia kukashifiwa na mkubwa wangu sababu ya kutokamilisha kazi kwa wakati unaofaa na hata itanisaidia katika kueza kujipimia masaa. Jambo lingine ni kufuata ratiba kwa ukamilifu kila siku. Kwa kweli ninapokuwa kazini, kila wiki mimi hutengeneza ratiba, ambayo mimi huifuatilia kila siku masaa kwa masaa na jambo ambalo ninafaa kufanya kwa saa hilo. Kwa kweli ninapotumia ratiba yangu kufanya kazi, mimi hukamilisha kazi zangu nyingi kwa mda unaofaa na pia napata hata masaa ya mapumziko ama masaa ya kuenda kula chakula cha mchana ama kama niko shift ya usiku napata wakati wa kuenda kula chakula hicho cha usiku. Ninapoweza kufanikisha malengo na hata miradi ambayo ni muhimu kule kazini kwa kweli jambo hili hunituliza moyo na hata kunifurahisha. Kwa sababu, unapoweza kufanikisha malengo yako, inaonyesha ya kwamba wewe ni mtiifu na umetia fora katika kazi yako, umeboresha utenda kazi wako katika kazi ambayo inajionyesha kwa sababu umeweza kukamilisha miradi ambayo ni muhimu. Jambo lingine ambalo ni fanikio la kibinafsi ninalothamini kazini ni kueza kushiriki na kila mtu vyema. Kwa kweli ndiposa ukaweze kukaa kwenye kazi yako bila shida zozote malumbano vita na hata chuki na wafanya kazi wenzako ni kuweza kushirikiana na wao vyema huenda umewekwa kwenye timu ama huenda nimewekwa kwenye timu, mimi hujaribu kushiriki na kila mtu vyema kwa nidhamu, kwa heshima. Sababu, nikishiriki nao vyema hivo, tutaweza kuikamilisha kazi yetu kwa wakati unaofaa, tutaweza kuboresha mahusiano yetu kapale kazini ambayo itazuia vitu kama chuki, malumbano na hata vita kati yetu. Kwa kweli, mafanikio ya kibinafsi pale kazini ni mambo ambayo kila mtu anafaa kuwa nayo, ndiposa ikaweze kukuongoza katika kazi yako, katika kila kitu ambacho unakifanya kule kazini.

Naam, ninapenda kuhusu kuzungumza siasa. Kwa sababu ya kupenda kuzungumza siasa ni, unapozungumza siasa mara mingine, inatumika kama chemshabongo, inakusaidia kuelewa vitu vingi katika serikali, katika nchi, jamii, na hata kila kitu inayohusu nchi yetu kwa ujumla. Kwa mfano, unaweza kuelewa jinsi ambavyo kura hupigwa, pia unaweza kuelewa aaah mao una uwezo kutuoa maoni bila ya kutishiwa na mtu yoyote ama kuchapwa na mtu yoyote. Kuzungumza mambo ya siasa huwa njia mbadala ya kuelewa maoni ya watu kuhusu siasa na mipango yao kwa mfano upikaji kura. Mnaweza kuzungumza siasa na kulizana je we unahisi kiongozi huyu ameleta mambo ama maendeleo kwa nchi yetu ama jamii yetu? Hapo utaweza kupata maoni ya ukweli ya watu, uweze kuelewa viongozi hawa kwa makini na kuelewa vitu ambavyo haukuwa unavijua kuhusu viongozi ama serikali. Pia unaweza kuelewa kwanini watu watachagua mtu fulani na si mwingine kwa sababu watu mnapozungumza kuhusu siasa. Wataeleza sababu ya kutaka kumchu kumchagua kiongozi fulani. Kwa mfano wataweza kusema kiongozi huo anasema na kutenda. Kwa hivyo ana maendeleo mengi katika jamii kwa mfano kuyajenga mahospitali, kuyajenga mahoteli, kuyajenga mashule na hata kuyaogeza makanisa. Pia anasaidia kinamama, wakongwe, watoto walio shuleni na hata wazee kujisimamisha katika boma zao. Jambo la pili inasaidia kufahamu haki na wajimu wajibu kama raiya katika nchi yake. Raiya anawajibu wakupiga kura ndiposa akaweze kumchagua kiongozi atakayefaa nchi yote. Pia raiya anaweza, anasababu ya kutoa maoni. Una uwezo wa kutoa maoni bila ya kutishiwa na mtu yeyote kwa sababu hiyo ni haki yako kuhusiana na kitabu cha the book of rights Jambo lingine ni unapozungumza kuhusu siasa na wenzako inakuchangamsha akili kwa sababu maswali ya nayo fuata ma ma mazungumzo hayo ni mazito na mengine ni ya kuchemsha bongo kwa mfano unapoulizwa je unamchagua? Unamchagua kiongozi huyu kwa nini? Jambo la pili je, ni maendeleo magani ambayo kiongozi wa kwenu amefanya kwenu, ambayo itakayoweza kumsaidia kuchaguliwa kwa mara ya pili. Kwa kweli hii huchangamsha akili na kukusaidia kufikiria zaidi kuhusu siasa. Kila jambo ambalo ningependa kila mtu atambue ni kwamba siasa si mazungumzo tu. Bali ni inasaidia kwelewa maendeleo ya nchi na nia ya serikali katika na wanasiasa na wajibu wao kwa wana raia. Kuna njia mbili ambazo tunafaa tuzielewe. Serikali ama wanasiasa wanawajibu kwa sisi kama raia. Na sisi kama raia tunawajibu kwa serikali ama kwa wanasiasa. Kwa mfano, serikali inawajibu wa kulinda nchi yao ama kulinda jamii yao raia wasiweze kupoteza maisha yao kwa vitu kama kuwa na maji yaliyo na sumu.

Kwa kweli, ninajua wafanyabiashara wengi ambao ni bora ila namjua mmoja ambaye ni bora zaidi. Mwanabiashara bora zaidi ambaye ninayemjua na pia kumfahamu na kumtambua kwa undani ni mama yangu. Sababu ya mama yangu kuwa mwanafanya mwana mfanyabiashara bora ni ni mwerevu. Kwa kweli mama ana mawazo mengi yanayohusiana na biashara, kuinua biashara, kuimarisha biashara na hata kuisaidia ikaweze kukua kutoka kiwango cha chini hadi kiwango cha juu zaidi. Pia, ana uwezo wa kutatua matatizo ya kibiashara moja kwa moja na kueza kuimarisha biashara iyo. Huenda biashara yake inakumbana na matatizo kadha wa kadha, yee huketi chini, kufikiria jambo hilo kwa kina na undani, kisha anakuja na suluhisho ya kutatua matatizo hayo. Pia mama ni kiongozi wa kweli. Mama kule sokoni ni kiongozi wa wanabiashara. Yeye anaongoza watu kwa hekima na hata uaminifu. Pia anawafunza watu kuongelesha wateja wao kwa heshima. Pia anawafunza ambavyo watapata mapato bora kwa kazi zao. Huenda iwe ni kazi ndogo ama iwe ni kazi kubwa. Jambo lingine ni shujaa wa biashara. Kwa sababu ana udhabiti na ujasiri wa kuendesha biashara. Kwa kweli mama katika sekta ya biashara anajua vitu vingi sana na anaelewa vitu vingi sana. Kwa mfano, mama anajua kuthibiti ndiposa mtu akaweze kupata mapato bora, anawafunza wanabiashara jinsi ambavyo watagawanya mapato yao na kazi ya kuanzisha biashara, ndiposa mtu akaweze kuendesha biashara yake bila ya kukua na matatizo ama kuendesha biashara bila kukua na hasara yeyote. Kitu cha abjabu ambacho alichokifanya mamangu kwa sekta ya biashara ni wakati moja alikuwa na lori mbili za kabeji. Alipotoka nyumbani siku hiyo alituahidia kwamba anaenda kuuza lori hizo za kabeji kwa siku moja. Mara mingi wanabiashara wanapokuwa na kabeji nyingi, wao huuza lori hizo hata kwa mda wa wiki moja. Ila jambo la kushangaza, mamangu alipokwenda kule sokoni, aliuza kabeji hizo zote na tulibaki tumeshangaa. Alikuja na mapato asimia asilimia. Kwa kweli jambo hilo lilikuwa la kuvutia na wafanyabiashara wake ama wafanyabiashara wenzake walitamani sana kujua njia ambazo anatumia. Ndiposaa\ akaweze kuuza vitu vyake vyote na kwa kupata mapato Kitu ambacho nimejifunza kwa mamangu kutokana na biashara ni Yeye huwa na motisha kwa kazi yake Kila mara napoamka kuenda kazini mama hujipa motisha na kujikumbusha ya kwamba anaweza kufanya uanabiashara kwa ubora wake Jambo lingile ambalo nimejifunza ni kutia bidii katika biashara Kwa kweli mamangu hutia bidii kwenye biashara yake. Yeye huamka saa tisa asubuhi na kuenda kule kazini. Na mara nyingi ye hujitahidi, baada ya masaa kama nne ama matano, yeye hukua amemaliza biashara yake na kurejea nyumbani ndiposa akaweze kufanya kazi zingine na hata akaweze kupumzika. Jambo ambalo lingine nimejifunza kutokana na yeye ni kukua mwaniminifu, mkarimu na hata kukua mwerevu. Ninavyohisi kuhusu anavyofanya biashara hunipa motisha sana na kunifanya nitake kwuanza biashara yangu kwa sababu kwa kweli amekuwa kigezo chema kuonyesha ya kwamba biashara inawezekana. Kwa kweli mamangu ni shujaa wa biashara na namuheshimu kwa jambo hilo sana.

Mchezo ambao ninaupenda katika olimpiki ni riadha. Sababu ya kupenda mchezo huu wa riadha, inaonyesha uwezo wa mwili kwa kutoa kasi, uvumilivu, na hata inaonyesha uwezo wa mwili wako. Napenda kutizama riadha kwa sababu inafurahisha kuona wanariadha wakijikaza kisabuni ndiposa wakaweze kushinda ama kukuwa nambari ya kwanza. Sababu nyingine ni huweza kutukutanisha na watu wa eneo mbalimbali ama nchi mbalimbali ambao ni wapya. Na pia tunapotizama riadha sisi huungana na marafiki na watu tunaowapenda ambao ni familia zetu mara mingi. Sababu pia ya kupenda olimpiki ya riadha ni, tunaweza kuona vipaji tofauti tofauti katia wanariadha. Katika riadha, kila mtu anaruhusiwa kutumia nguvu alionayo ndipesa akaweze kushimda. Kama ni kukimbia kwa kuruka, kupenda mara mingi ama kukimbia kwa kasi sana, huenda hiyo ndo itakusaidia kushinda mara mingi hivo ndo watu hufanya. Mchezo wa olimpiki ambao niliufurahiya zaidi kutizama naukumbuka sama. Kwa sababu mchezo huo ulikuwa kufurahisha na hata uliniwezesha kuelewa kuhusu mambo ya riadha. Mbiyo za mita mia moja za wanaume, ambazo zilifanyika pale Agosti tarehe moja mwaka wa elfu mbili ishirini na moja. Siku hiyo ilikuwa ya Jumapili, tuliandamana moja kwa moja hadi kwenye kituo cha kutazama mpira pamoja na marafiki zangu. Kwa kweli tulikuwa tunangoja kuona riadha hiyo kwa sababu tulikuwa tumeingoja kwa muda mrefu na tulikuwa hata tumezinunua tikiti. Ndiposa tukaweze kwenda kuhudhuria hafla hiyo ya kutizama riadha hizo. Kwa kweli nilifurahia kutizama mashindano hayo kwa sababu niliona wanariadha wakitia juhudi, wakijitahidi, wakipitana mara kwa mara. Mara nyingine mtu aliongoza kwa dakika tano, kisha mwingine anampita, kisha mwingine. Hatukujua nani angeweza kushinda riadha iyo ila tulikuwa tunangoja kwa hamu na ghamu. Kwa kweli ninapotizama riadha, mimi huhisi nimefurahi sana na mtulivu wa moyo. Mchezaji wa olimpiki ambaye ninampenda ambaye ni Julius Yego ningependa kumhimiza ya kwamba anafanya kazi njema azidi kwa moyo huo huo kwa sababu ameshindia nchi yetu ya Kenya vikombe kadha wa kadha kwa kasi. Kwa kweli, mchezaji huyu ni wa kutambulikana nchi yote nchi nzima ya Kenya kwa sababu ya vikombe alivyoleta nyumbani kutoka kule marekani kwa sababu ya kutushindia kama nchi. Jambo lingine ambalo ningependa kumuambia ni kwamba tunamshukuru kama nchi kwa kutusaidia na kutuheshimisha kati ya manchi mengine yote. Wakati ambapo ninamtazama amenifunza kuwa na nidhamu na uvumilivu kwa kila jambo ambalo ninalifanya. Ninapotazama mchezo wa olimpiki kwa kweli mimi huhisi mwenye furaha na hunikumbusha ya kwamba olimpiki ya riadha ni kama maisha ya kila siku. Inabidi ujikaze, ujikakamue, ukuwe na uvumilivu, nidhamu, na kupima uwezo wako, ndiposa ukaweze kujua uwezo wako ni wa kiasi gani. Kwa kweli, mimi napenda kutizama olimpiki ya riadha.

Kweli, mimi hutumia simu yangu kwa njia tofauti tofauti. Mimi hutumia simu yangu kwa takriban muda wa masaa tano ama sita mchana. Mara mingi ninapotumia simu yangu, mimi hukua nikifanya kazi kuhusu teknolojia. Kwa kweli kazi hii imeniwezesha na kuniimarisha, imenifunza mambo mengi na kunionyesha ya kwamba, utulivu na uvumilivu inatoa mbivu. Kwa kweli mimi hufanya kazi hii kwa mara mingi hadi nausea na kichwa ila ni kazi ya maana. Mimi hutumia program ya Chrome ambayo ninaifanyia kazi. Kisha naitumia zaidi program ya TikTok kwa sababu ninapokuwa kwenye wakati wa mapumziko kutokana na kazi, mimi hutumia TikTok sana sana. Kisha natumia WhatsApp ambayo mimi hupigia watu simu kwa video ndiposa tukaweze kuonana ana kwa ana na kuzungumza mambo ambayo ninahitaji kuwambia ama mambo ambayo walitaka kuzungumza nami. Simu yangu ya kwanza nilipata wakati ambapo nilikuwa darasala pili. Kwa kweli nilipopata simu hiyo nilijawa na furaha. Naikumbuka siku hiyo ambapo nilipokuwa nimetoka shuleni. Kisha nikampata dadangu mkubwa ambaye aliishi Australia uko marekani alikuwa amekuja Kwa kweli alivileta vitu vingi kama vile manguo na hata vitu vitamu tamu kama biskuti za marekani. Lile jambo ambalo lilinifuraisha na kufanya nibubujikwe na machozi ni jinsi ambavyo alininunulia simu hiyo. Simu hiyo ilikuwa tablet ambayo ilikuwa kubwa ya rangi nyeusi na iliniwezesha kusoma na hata kuburudika kwa wakati huo huo. Kwa kweli nampenda dadangu kwa kuninunulia simu yangu ya kwanza. Simu ina manufaa mengi katika maisha. Kwa mfano, unaweza kutumia simu kufanya utafiti, kuhusu, magonjwa, fya kula na hata vitu vingine vingi. Kwa kweli simu inasaidia na kutupa ujumbe ambao tunastahili na mara mingi sisi hufanya utafiti kwenye simu yetu badala ya kwenda kule kwenye maktaba. Sababu ingine ambayo simu inasaidia maishani ni, unaweza kutumia simu kwa mawasiliano. Kwa kweli pale kale, hakukuwa na simu. Kwa hivyo mawasiliano yalikuwa ngumu. Kwa mfano, mtu angetumwa azunguke kwenye jamii, aende ampelekee mtu ujumbe. Wakati mwingine alipokuwa anafikisha ujumbe huo, ungepata ujumbe huo hauko mkamilifu, amesahau pahali pengine ama amezidisha kuliko yale aliyoambiwa. Kwa kweli, kwa hivyo ujumbe haungepatikana kwa njia ipasavyo. Ila sasa tunapokuwa na simu, unapohitaji kuzungumza ujumbe wako kwa mtu. Wewe nikuchukua nambari yake, kueka kwa simu yako, kisha unampigia wewe mwenyewe, unamueleza ujumbe ambao ungependa, haweze kujua. Pia simu inatumika kama chombo cha burudani. Pale kitambo, watu hawakuwa wana simu walikua wanaenda kuhuthuria densi za utamaduni na sherehe za usiku ndiposa wakaweze kujiburudisha. Ila kwa maisha ya sasa, hakuna densi kama hizo ambazo zitaweza kutuburudisha. Kwa hivyo mara nyingi sisi kutumia simu kuweza kujiburudisha kwa kutizama video kwenye programu tofauti tofauti kama Whatsapp, Instagram, Facebook na hata YouTube. Huko unaweza pata video fupi na hata ndefu ambavyo unapenda. Wakati mzuri wakuzima simu ni unapokwenda kulala. Kwa kweli unapokwenda kulala unahitaji kupumzika vyema. Kwa hivyo unafaa uizime simu yako ndiposa ukaweze kupumzika kwa muda unaofaa na vile ambavyo kuna viofaa.

Ninapenda kuangalia nyota. Ama kweli, nani asiyependa kuangalia nyota? Kwa kweli nyota ni za kuvutia na kupendeza unapozitazama wakati wa usiku. Kuna nyota nyingi angani ambazo mimi huzihesabu kama baraka ambazo mungu ametupangia katika maisha yetu. Kila nyota kwangu inasimamia baraka, ushindi, uvumilivu, na ata kuweza kustahimili vitu ambavyo vilivyoshinda hata uwezo wetu. Kweli ninapo ona nyota angani, mimi huhisi nimefurahi. Sababu ikiwemo, nyota hutusaidia kuwa na mwanga kwenye dunia. Na pia, kunapotokea nyota kwa kweli mawingu huonekana kuwa mazuri sana na ya kupendeza. Ama kweli, nyota ni rembo na zinatoa urembo wa dunia na hata mawingu.

Kwa kweli, mimi napenda kuendesha baiskeli. Baiskeli ni chombo ambacho kinatumiwa katika usafiri. Kwa mfano, unapokwenda sokoni. Ama pahali ambapo si mbali kwa mfano sokoni. Unapokwenda sokoni badala ya kutumia pikipiki ama tuk-tuk, unaweze ukaitumia baiskeli kama chombo cha usafiri. Unapotumia baiskeli yako unaenda kwa haraka bila ya kusimama simama kama vile matatu huenda ikisimama kutoka kituo kimoja hadi kingine. Sababu yangu ya kupenda kwendesha baiskeli ni wakati mwingine huenda huna nauli ya kulipa kwenye pikipiki matatu ama kwenye tuktuk ila ukona baiskeli Kwa hivyo ni rahisi kuenda mashughuli zako bila ya hata ya kuwa na pesa. Kwa mfano, unajaribu kwenda sokoni ama unajaribu keenda mahali kuchukua kitu ambacho ulikuwa umekiacha. Kuendesha baisikeli ni mazoezi muhimu kwa maisha. Kwa mfano, mtu anapokuwa na kilo nyingi na anataka kufanya mazoezi. Unaeza kutumia mazoezi ya baisikeli kwa sababu inanyoosha mwili, inatuliza akili na hata mwili yenyewe. Unapoweza kuendesha baiskeli kwa mda mrefu ama kwa njia ndefu inakusaidia kulainisha mwili kwa mfano kama unatumbo kubwa inakusaidia kupunguza tumbo hiyo na kukusaidia kwa na tumbo ambayo si kubwa sana. Pia, unapokuwa na nyama nyama huko kwenye mgongo, kila unapokunja mkono, unapoendesha baiskeli nguvu ambayo unatumia inakusaidia ndiposa ukaweze kupunguza unono huo kwenye mgongo. Kwa kweli kuendesha baiskeli inamanufa nyingi kuliko yale ambayo nimetaja.

Kweli, mimi napenda kujifunza mambo mapya kwa njia tofauti tofauti. Wakati mwingi kwenye maisha, sisi kukumbana na vitu ambavyo hatujawai kuviona tena ama vitu ambavyo ni vipya katika maisha yetu. Ni bora na ni muhimu tukaweze kujifunza vitu hivyo kwa kutumia njia tofauti tofauti ilimradi tu bora uelewe na kushika mambo hayo. Kwa mfano, mimi hujifunza mambo mapya kwa kuuliza maswali. Huenda niko karibu na watu ambao wanaielewa mada hiyo ama mambo mapya hayo ambayo nataka kujifunza. Mimi huwauliza maswali kwa kina ndiposa wakaweze kunielezea kwa utaratibu jinsi mambo hayo yanavyo endelea ama jinsi yanavyo faa ama yanapaswa kufanywa. Jambo la pili ni kwa kusoma vitabu. Ninapotaka kujifunza kuhusu jambo jipya mimi husoma vitabu kwa undani. Mimi hukwenda kule maktabani na kutumia siku yangu vyema kwa kusoma vitabu kwa kina na kujaribu kuelewa mambo hayo. Ndiposa nitakayo poku kumbana nayo tena nisiweze kubaki nimezubaa ili nijue jambo la kufanya. Njia nyingine ambayo najifunza mambo mapya ni kufanya utafiti. Unaweza ukafanya utafiti kwa njia tofauti tofauti kama kwenye maktaba kuenda kutafiti kwa vitabu vilivyo maktabani ama kutumia kompyuta yako. Na hata unaweze ukafanya utafiti katika simu yako kwa sababu kuna teknolojia ya kisasa. Kwa kweli unapofanya utafiti kuhusu jambo jipya, wewe huona vitu vingi vipya ambavyo hukujua ata vilikuwemo. Kwa hivyo vinakuelimisha na kukuezesha kuelewa mambo hayo. Jambo lingine ni kuangalia video za mafunzo na maelezo kwa kina. Ninapotaka kujifunza jambo lipya mimi huingia kwenye YouTube na kutafuta jambo hilo kisha natizama video ilio na mafunzo na maelezo kwa kina diposa nikaweze kuelewa jambo hilo vyema mara mingi ninapotazama video na kusikiza maelezo yake kwa kina mimi huweza kuelewa jambo hilo na kuweza kukumbana nalo huenda nitapatana na jambo hilo tena njia ingine ambayo natumia kujifunza mambo mapya ni kusikiza wenye uzoefu kwa mfano kama niko kwenye hali ambayo tunongelea jambo jipya ambalo ningependa kujifunza na wanao nizingira ni watu ambao wanayo ielewa sanaa hiyo mpya. Mimi hujaribu kuwasikiza kwa umakini ndi posa nikaweze kuelewa sababu hawa ni watu ambao wamekua wakifanya jambo hilo kwa mda mrefu ila mimi nimejua jambo hilo ni mpya na napenda kujifunza Kwa hivo mimi hukua mwenye umakinifu wa kusikiza wanapoongea ama wanapo fanya majadiliano kujaribu pia kufanya jambo hilo peke yangu hunisaidia ndiposa nikaweze kujifunza jambo hilo mpya Kwa mfano kama ni kufanya kazi mimi huijaribu kuifanya kwa umakini pole pole mimi peke yangu ndiposa nikaweze kuona uwezo wangu wakuelewa vitu na uwezo wangu wakukua mbunifu katika vitu vipya Kwa kweli, kuna njia nyingi ambayo watu hupenda kujifunza mambo mapya ila nilio ya sema hapo mwanzoni ama nilio ya taja yote ndio njia ambazo ninapenda kujifunza nazo mambo mapya.

Kweli, mimi hupenda sanaa ya uimbaji kuliko sanaa zingine zote. Mara mingi waimbaji wanapotunga nyimbo zao, wao huzitunga kutokana na hisia walizo nazo muda wanapoutunga wimbo huo. Kwa mfano, huenda mtu anahisi amekata tamaa, mwingine anahisi ako kwenye mapenzi kwa ndani, mwingine anahisi ni kama mapenzi yamemkataa, mwingine anahisi kana kwamba anafaa kuwashukuru wazazi wake, mwngine anahisi kana kwamba angependa kumsifu mpenziwe. Kwa hivo sanaa ya uimbaji inasaidia watu kutoa hisia zao mbalimbali na kueleza kwa watu ambao mwishowe, watu huja na kupenda wimbo zao. Wasanii ambao ninaopenda na wimbo zao ni Zuchu, Diamond Platnumz, Alikiba na hata J Melody. Kwa kweli waimbaji hao niliowataja, wao huimba kwa sanaa ambayo inavutia sana na ni rahisi watu kuweza kupenda wimbo zao na kuzishika kwa haraka. Wao huimba wimbo zao kwa njia ambayo ni rahisi kushika maneno wanayosema na kuyaimba kwa haraka. Sanaa ya uimbaji pia inaonyesha vipaji. Watu wanapoimba sisi huona vipaji vyao. Watu wengine huwa na vipaji vilivyofichika ila wanapoimba unapata ya kwamba kipaji chao kinaonekana kwenye ulimwengu mzima ama na dunia nzima. Jambo lingine ya kwa sababu ya kupenda sanaa ya uimbaji ni huunganisha jamii ama watu pamoja. Huenda, kwa mfano, huenda mwimbaji anakuja kwenye jamii fulani. Jamii hukusanyika kwa pamoja, ndiposa wakaweze kusikiliza wimbo wake, huku wakifurahiya, kujitumbuiza, na pia kujaribu kuelewa sanaa hiyo ya uimbaji. Pia watu hupatana kutoka nchi mbalimbali kwa sababu ya uimbaji. Kwa mfano kunapokua na hizi zawadi ambazo zinapewa waimbaji wote kwenye dunia wanakusanyika kisha anachaguliwa mwimbaji zaidi kwa wengi kwenye dunia anapewa zawadi ya kikombe. Kwa kweli hiyo, huunganisha hata waimbaji, si jamii ama watu peke yake. Pia sanaa ya uimbaji, huleta furaha sana. Kwa kweli, unaposikiza wimbo, huleta hisia za furaha, wakati mwingine tunafurahi mpaka tunabubujikwa na machozi. Si kwa sababu ati tuna maumivu, ila tuna furaha na hisia zetu zilizo kuwa fiche zinaweza kufichuka kwa sababu ya wimbo ama nyimbo ambazo tunasikiza. Unaposikiza wimbo inapunguza msongo wa mawazo. Kwa mfano, mimi ninapokua na mawazo mengi, mimi hujaribu kusikiza wimbo ndiposa nikaweze kutulia.

Kweli, mimi huandaa ripoti ya kazini kwa njia mbadala na kwa matukio ambayo ni matano. Ya kwanza ni kukusanya taarifa. Mimi hukusanya taarifa kuhusiana na kazi hiyo ambayo inafaa ifanywe. Kisha matokeo ya kazi hiyo ambayo itakayofanywa, changamoto na hata watu ambayo watapaswa kufanya kazi hile Pia, jambo la pili ambalo mimi hufanya ninapoandaa ripoti yangu kazini ni kuipanga taarifa kwa njia inayo stahili njia inayo stahili ni kueka mwanzo, kazi yenyewe, matokeo ambayo tutatarajia wakati kazi hiyo itakamilika na muisho wakazi hiyo. Jambo la tatu ni kuandika ripoti yenyewe. Baada ya kukusanya tarifa na kupanga tarifa kutoka mwanzo hadi muisho, mimi huenda chini na kuandika tarifa enyewe na kueleza kwa kina mambo yote ambayo yatatokea kwa kazi hiyo, Kwa mfano, jinsi ambayo itakavyofanywa, vitu ambavyo vitahitajika ndiposa kazi yao ikaweze kukamilishwa, matokeo ambayo tutatarajia kwa kazi hiyo, changamoto ambazo tutatarajia pia kwenye matokeo hiyo, na huenda tutafaulu, matunda ambayo tutavuna katika kazi hiyo, kisha na maliza muisho. Jambo la tatu ni la nene ni kuisoma kwa kina na kufanya marekebisho. Baada ya kuandika ripoti za kazini, mimi huisoma kwa njia mbadala kwa kina na pia hata kwa umakinifu. Na ninapoisoma na kuona kuna marekebisho ya nayo hitajika. Hiyo ndo wakati mimi huefanya marekebisho hayo, diposa ninapoenda kuiwasilisha ripoti hiyo, isiwe na makosa yoyote. Kwa mfano, mtu tunapokuwa na mradi ambao tunafaa tufanye kazini, ama wafanyikazi wanataka kufanya mradi, mimi huandika ripoti hiyo, kisha ninapoyandika, ninaisoma na kufanya marekebisho. Ndiposa nitakapo kuenda kuipatiana kwa mkubwa ama mwajiri wetu asiweze kuona makosa hiyo kwa sababu mwajiri anapoona makosa kwenye ripoti yako mara nyingi atatupilia bali mradi huo hata kama ni mradi wa maana. Baada ya kuhakikisha kwamba ripoti hiyo ni safi nakala yake ni safi na haitaji marekebisho yoyote, mimi huwasilisha ripoti hiyo kwa mtu ambaye anafaa. Kwa mfano huenda tunataka kufanya mradi, sisi huwasilisha ripoti hiyo kwa mkubwa ama mwenye kazi, mwajiri wetu ama mkubwa wetu ambaye ataipea muajiri wetu. Unapowasilisha ripoti hiyo ya kazi, mwajiri ama mkubwa wako ataitazama na baada ya siku moja, wiki, uenda ikawa siku, wiki ama hata baada ya miezi kadha, ataweza kuwarudishia majibu kuhusiana na ripoti ambayo milimpa na miradi ambayo mnayo tamani kufanya. Kwa kweli unapoandaa ripoti yako ya kazi vyema mara mingi wewe huweza kupata kama ni mradi huo unataka ama ni wafanyikazi wanajaribu kusema kitu. Unapoandaa ripoti hiyo vyema wafanyikazi huweza kupata kitu ambacho walikua wanataka ama kupata nafasi ya kuanza mradi ambao walikua wanatamani.